Nikiwa mtoto, nilipenda kucheza michezo na marafiki wangu. Nilikuwa na neighbor mwenye tulikuwa tunacheza sana na yeye. Ningetokea shule wakati nilikuwa mdogo, umri wa miaka kumi, hadi kumi na mbili hapo. Ninatokea shule, namuita, tunacheza na tulipenda kucheza mchezo wakuulizana tumeshinda aje shuleni na kukimbizana huko nyumbani na tulikua pia tunaenda kusaidia neighbor yetu mwingine kufanya kazi yake ya shule. Tulikuwa tunaenda tunamsaidia kwa sababu sisi tulikuwa wakubwa kumliko. Halafu pia mara zingine hata kama si maramingi tulicheza na watoto wengine wa ploti hio vijana, wavulana. Tulikuwa tunacheza, tunawaambia kitu tunataka watufanyie halafu wakifanya, tunawaitikisha wakuja wakae na sisi, wakikataa kutufanyia, tunakata wakuja wakae na sisi na nilipenda huo mchezo sana sisi wote wavili tulipenda huo mchezo. Mimi pamoja na huyo rafiki yangu neighbor. Kwa sababu kila wakati nilipotoka shule hata sikuhitaji kumuita. Nikifika tu, akisikia tu, nikitembea hapo karibu na kwao, anatoka tu, anaangalia kama ni mimi halafu wmakiona ni mimi, anatokea, tunacheza na nilifurahi sana kwa sababu sikuwa nataka kushinda nikimuita ju sikuwa nataka kushinda nikienda kwao na tulipendana sana. Tulicheza kila siku, masaa mengi sana hadi tunakosa kufanya kazi yetu ya shule mara, tunachapwa na wazazi kwa sababu ya kucheza sana mpaka usiku sana wanapata hatujafanya kitu lakini ilituundia utoto wetu ju hatukuwa na marafiki wengine wacha sisi tu na pia wazizi wetu hawakukubali tupate marafiki wengine wa nje. Labda tu wa kanisani na sasa huyo. Na tulienda pia kanisa pamoja lakini pia shuleni tulicheza na hao watoto wengine. Hatukuwa shule moja. Kwa hivo mimi shule yenye nilikuwa naenda nilikuwa nacheza na hao watoto wengine. Tulipenda kucheza mchezo mwingine hapo hauna jina lakini tulikuwa tunachimba kashimo halafu unaweka mawe, tumawe tudogo tu kama tutano hivo. Unachukua mawe moja, unarusha juu, unajaribu kutoa hayo mawe mingine kwa shimo. Kwa hivyo unarusha mawe moja juu, unatoa kamawe kamoja kabla iyo mawe iko juu ifike chini uishike na haifai kuanguka kabla hujaishika kwa hivo ungefanya hivyo mpaka mawe zote zitoke kwa shimo. Zikitoka unafanya hivyo na kuziweka ndani pia. Unarusha kamawe kamoja juu kabla kafike chini ukashike. Unarudisha hayo mawe mengine ndani kamoja kamoja sioni mchezo mwingine nilikuwa nacheza sana kuna michezo mingu sana nilicheza, lakini.